Wakati kuna jua kali mimi sana sana napenda kutembea na mwavuli. Mwavuli ndio hunisaidia kujikinga na jua kali. Mwavuli inaeza inasaidia pande mbili. Wakati wa mvua na peia wakati wa jua kali. Manake mimi nisipotumia mwavuli ile jua hunifanya niskie ni mwili nikuwe na mwili wa joto jingi na pia kichwa kinaweza ni wanga. Hivyo mimi napenda kutumia mwavuli kujikinga na jua kali.

Mimi na wafuata timu ya michezo ya Manchester United. Tangu nikiwa kidato cha nne, mimi nimejua wachezaji wa Manchester United tena niliwapenda sana. Jinsi wanavyocheza wanjani tena wameweza kushinda vikombe vingi katika michueno yao. Hila siku hizi ni kama wanalemewa lemewa kidogo, lakini Manchester United bado ni ni mabingu wakatika kule Europa League. Mimi napenda Manchester United.

Mimi ninaenda maktabani karibu mara tano au kumi kwa mwezi. Maanake sana sana nikienda maktabani labda niende kama mitiani inakaribia ama kama nimeenda kutafuta kujua zaidi kuhusu jamu fulani ama kitu fulani ambayo nilisoma lakini sielewi vizuri. Hayo tu ndio hunipeleka maktabani, si kitu ingine. Kitu ingine tena ambayo unipeleka maktabani ni kusoma jarida ama gazeti. Gazeti sana sana na upande wa biashara, ndio hunipeleka kule maktabani, nijue biashara inaendeleaje nchini na kule kwote duniani.